Ndiyo mimi upenda kutumia redio unajua radio nilianza kusikiliza nikiwa mtoto sai kwa hivo sijaiacha kusikiliza redio kwa sabubu inapendeza alafu unajua ni bei raisi si bei gumu kama televisheni au vitu zingine mimi upenda kusikiza redio kwasabu ni haraka na unaipata kwa uraisi.